Kati ya vyakula vyote vya kigeni nilivyo wahi kuonja Pizza imebaki kuwa moja ya vitu vinavyo nivutia sana Kila ninapopata nafasi ya kula Mara ya kwanza nilipokutana nayo nilistajabu jinzi mkate mwembamba ulivyoweza kubeba mchanganyika mzito wa jibi inayavutika Nyama na viungo mbalimbali juu yake Kilichonivutia zaidi ni ile ladha ya kipekee inayetokana na jinzi inavyochomwa kwenye oveni ya moto mkali na kufanya ukingo zake ziwe na ukoko fulani mtamu wa kati ndani inabaki laini Wakati mwengine kuila kunahitaji moyo kwa sababu ya bei yake ukilinganisha na vyakula vya kawaida vya mtaani Lakini ni chakula kizuri cha kukaa na marafiki wakati munapiga soga jioni Licha ya kwamba asali yake ni mbali sana Pizza imekubalika na kuingia kwenye mfumo wetu wa maisha kama moja ya chaguo za haraka. Unapofanya matembezi au unapotoka kubadlisha ladha ya chakula ya cha kila siku ni chakula kinachodhibidisha jinzi ya tamaduni Tofaozi zinavyoweza kuunganisha na kupitia saani moja.

Mashindano ya mpira ya miguu mitaani kwetu ni tukio lenye shamra, shamra kubwa linalovutia mashabiki kutoka kilakona ya mtaa ki la wikendi. Mashindano haya huwakutanisha vijana wa rika zote kuunda timu zinazo wakilisha mitaa marafiki wakaribu. Zikiwa na hamu kubwa ya kuwania ubingwa na kombe la kujivunia mechi hizi uchezwa kwenye viwanja, vya wazi, vya vumbi ambavyo ufurika kwa shangwe ngoma na kelele za mashabiki wanaounga mikono timu zao kwa dhati Kila mcheza jiuonyeshea uwezo wake Uborabora wa soka kiamini kuwa Makocha au watazamaji wanaoweza kukuza kipaji cha ke cha kusonga mbele kisoka Chagamoto hazikoseka ni kuanzia majeraha madogo hadi utata wa maamuzi ya waamuzi wa mtaani yanayozua ubishi mwingi pembezoni mwa uwanja Hata hivyo mivutano hii uisha mara tu baada ya Firimbi ya mwisho kupulizwa na wote ukaa pa moja wa kicheka Mwisho wa siku mashindano haya ya najenga umoja mkubwa urafiki wa dhati na burudani iSiyo la kifani ina yofanya maisha ya mtaani yawe changamfu na yenye kumbukumbu nzuri za kudumu kwa kila alie shiriki au kushudia tukio hilo.

Kwenye upande wangu nimeona jinzi ambavyo mlo na mfumo mzima wa chakula hapa mtaani umebadilika kwa kasi kubwa. Ukilinganisha na zamani, hapa kuna madiliko makuu mawili ni nina yoona waziwazi kuingia kwa vyakula vya haraka yaani fast foods. Zamani ilikuwa kugumu kukuta vyakula vya kisasa au vya haraka kila kona. Lakini siku hizi, chipsi kuku wa kisasa na vyakula vya kuchoma vimekuwa Ndivyo mpango mzima, mtaani hasa kwa vijana wanao Tafuta uraisi na na harakati za hapa na pale Badiliko ya vyakula vya sili, vyakula vya jadi kama vile murusik na vyakula vingine vya vya asili vimeanza kupata heshima ya pekee Wakati fulani vilionekana kama vimepitwa na wakati Lakini siku hizi, vinarudi kwa kasi kubwa huku vikiunganishwa na mitindo mpya ya kibiashara na kupendwa na watu wa rika zote Mwisho wa siku mabadiliko haya yanaonyesha jinzi ambavyo dunia na vyo zidi kusonga mbele huku tukijita hidi kulinda vionjo vyetu vya asili.

Kuhusu suala la nywele zangu, mimi ni mmoja wa wale wanao penda mwonekano safi na uliotulia bila kuzungusha kichwa sana. Ratiba yangu haivutiki kiolela, uwa naziosha na kuzipaka mafuta au dawa ya kuzipa unyevu angalau maramoja au marambili kwa wiki. Ili zikae sawa na kuepuka vumbi lote la pilka pilka za mtaani. Siri kubwa ya kuzitunza nywele bila kupata usumbufu ni kutumia sabuni laini na kuepuka kemikali kali zinazo weza kuunguza ngozi ya kichwa baada ya hapo na zichana kwa makini ili kuzuia kukatika ovyo hasa wakati natoka kwenye harakati za jua na upepo mkali wa jiji Kimsingi, siwe kimzigo mkubwa kwenye nywele bali nahakikisha zinasafishwa vizuri na kupata hewa iliziweze kustahimili mshindo yote ya siku nzima bila kuleta kero au kuonekana chafu.

Kwenye upande wangu napenda sana wanyama wenye akili na tabia za kujitambua hasa mbwa na paka mbwa ni marafiki au kwa ukweli na wana uwaminifu wa hali ya juu ambao unafanya uziano wawo na binadamu kuwa wa kipekee kabisa. Upande mwengine, napenda uhuru na ujanja wa paka, jinzi wanavyojitegemea na kutembea kwa madaha mtani, kuna vutia sana. Wanyama hawa, wanatoa brudani na kampani nzuri inayefanya maisha ya kila siku kuwa ya kusisimua bila kuchosha.

Kwa binafsi mimi ni kikasirika bila kutukana wala kutoa maneno ya shombo, mimi huwa natumia mbinu ya kimya kizito na kuongea kwa kifupi sana lakini zenya uzito. Yaani kujizuia kwa maneno. Hizi unaeza eleza njia ambazo mimi utumia ili kuonyesha nimekasirika. Mojawepo ni kufanya kimya cha kifalme ambacho kinaitwa kwa kizungu silent treatment. Badala kupiga kelele au kubishana naweka ukuta wakimia siweki uso au bashasha na kila mtu anajua kabisa kuwa hapa majia hayako safi ingine ni kutoa sentensi fupifupi na kavu Nikiulizwa swali na jibu kwa neno moja tu au sentensi fupi sana isiyo na maelezo marefu kama sawa nimeelewa na haina shida kujitenga na eneo hilo Ninapo sikia nimekasirika Ninaondoka kabisa eneo hilo lenye tukio na ninakata mazungumzo ili nisisema Kitu ambacho kitaharibu mambo zaidi Hii ndiyo style yangu ya kuonyesha hisia kali bila kushusha heshima wala kutumia lugha chafu.

Kuna imani nyingi za mtaani kuhusu vyakula vya ajabu vinavyosifiwa na kuponya wagonjwa na kuleta hafya njema hizi ni baadhi ya dhana ambazo nimezisikia zikizungumuswa kwa msisimuko mkubwa mtaani ya kwanza ni kitungu saumu na tangawizi kwa kila kitu Hapo huaminika kuwa mchanganyiko wa kitunguu saumu, tangawizi na ndimu, ukichemushwa na maji ukichemushwa na kunywa unaweza kufukuza mafua kusafisha damu na ata kufuwa shinikizo la damu Kwa haraka kama uchawi ya pili ni asali mbichi kama dawa ya vidonda wengi waamini asali isiyo changanywa na kitu ina nguvu ya kuponya vidonda vya tumbo na koo linalo washa kwa muda mfupi tu Ikiliwa au kunywewa asubuhi na mapema ingine ni maji ya vuguvugu ya asubuhi Kuna imani kuwa ukunywa maji ya moto ua ya uvuguvugu kabla ujala chochote kunaondowa sumu zote mwilini na kulainisha mfumo wa mmengenyo wa chakula siku nzima.

Wakati wa msimu wa mvua ratiba yangu inabadilika kabisa na kuwa ya utulivu wa ndani barabara zinakuwa na matope au foleni za maji mtaani napunguza kasi ya mishemisho na kukaa eneo moja kujisomea vitabu au kupitia masoko ya fedha taratibu huku nikingoja duruba ipite Wakati wa kiangazi hali inabadlika na kuwa ya kasi mvua Akukasi kubwa mitaa, inachangamuka shughuli zinakwenda mbio bila kikwazo vumbi linafanya niamke mapema zaidi kuwae mikakati ya siku kabla jua Halijawa kali kati ya hivi viwili napenda zaidi msimu wa mvua utulivu wake unanipa nafasi nzuri ya kutafakari mambo kwa kina na kufanya kazi kwa amani bila purukushani nyingi za nje.

Kuna wakati nilikuwa na amini kabisa kwamba mipango mikubwa na mikakati mirefu ndiyo nguzo kipekee ya kufanikiwa jambo lolote lenye maana na kwamba ukikosea hatua moja tu basi kila kitu kimearibika. Ilikuwa nimeshikilia hicho msimamo kwa nguvu zote ni kiamini ni dhamu ngumu diyo ngawe ya pekee kilicho nibadlisha eki ilikuwa ni changamoto fulani nzito ilio tokea gafla ambapo mipango yangu yote ilio vurugika ndani ya saa chache kutokana na mambo yaliyo kuwa nje ya uwezo wangu katika ile purukushani ilibidi ni anze kubuni suluhu ya dakika za mwisho Nacha kushangaza njia ya dharura Ilileta matokeo mazuri kuliko ule mpango nilio ufanyia kazi kwa wiki mzima Hapo ndipo nilipo gunduwa kuwa kunyumbulika na kukubali mabadiliko ya ghafla nibora maramia kuliko kung'ang'ania mfumo usi ulio shindikana Hali ya kujisikia mwanzo ilikuwa ya kuchanganyikiwa na kukasirika Lakini baada ya mambo kukaa sawa nilijisikia huru sana na mwenye akili ilio funguka Niligundua kuwa kuachilia udhibiti mkali kuna guvu kubwa kuliko kulazimisha mambo ya yaende kwa style moja tu.

Chai na kahawa ya nyumbani zina nafasi kubwa sana isio elezeka karahisi apa mtaani Kwanzia kwenye vijiwe vya asubui mpaka kwenye meza za maamuzi mazito kahawa na chai hazitumiki tu kama vinywaji vya kuondoa usingizi au kupasha mwili moto Bali ni kitofu cha mawasiliano na mfuma alizi ya kuunganisha watu asubui na mapema kabla shuguli hazijachangamuka kikombe cha chai au kahawa ndiyo silaha ya kwanza ya kuanzisha injini ya mwili na kupanga mikakati ya siku mzima kwenye vijiwe vya kahawa na mikutano ya mitaani vinywaji hivi ndivyo vinavyo shikilia mijadala yote mikubwa ya kuanzisha siyasa uchumi hadi maisha ya kila siku Zaidi ya hapo kilimo hiki kinaleta mukate kwenye meza za wakulima wengi na kuskuma gurudumu la uchumi wa nchi mbele kifupi maisha ya mtaani yasingekuwa na ladha wala musisimiko kama yasingekuwa haya makalio ya moto ya chai na kahawa.

Methali ninayependa na kuitumia mara kwa mara ni, haraka haraka haina baraka. Methali hii inamaanisha kuwa kufanya mambo kwa pupa, kupapara au kuone kuonea mambo raka ili umalizo upesi mara nyingi huishia kuleta makosa, hasara au matokeo yasio ridhisha. Inatukumbusha kuwa kila jambo lilinaitaji muda wake wa kutosha wa kufikiriwa kupangwa na kutekelezwa kwa umakini ili kupata matokeo ya ubora ya kudumu katika harakati za maisha ya kila siku na mwisho ya mtaani rahisi sana kukimbizana na mda na kujikuta unafanya maamuzi ya mkati lakini methali hii unikumbusha kusimama, kufia pumsi na kufanya mambo kwa utulivu inanifundisha kuwa umilivu na umakini ni nguzo kuu kuliko kulazimisha kukimbia wakati njia yenyewe ina vilima viingi.

Hali ya hewa mbaya zaidi kuwahi kupitia ilikuwa ni mafuriko ya kutisha yaliyotokea ghafla usiku wa manane. Wakati mvua kubwa isiyo na kifani iliponyesha mfululizo kama masaa kadhaa maji yalianza kuingia ndani kwa kasi ya ajabu yakiambatana na matope mazito yaliyosombwa kutoka mitaa ya juu. Ndani ya dakika chache mali zote za dhamani zikiwemo magodoro na vyombo zilianza kuelea huku, hofu ikitawala baada ya umeme kukatika ghafla na kuliacha eneo lote gizani nene Hali ilikuwa ya kushtusha sana kwa sababu kila ulichojaribu kuokoa kilionekana kutoweka mikononi mwako ukabaki ukiambatana na maji yaliokuwa yakizidi kuongezeka huko Ukiomba usalama, ukiomba usalama wako Baada yaliyoruba kupita na maji kuanza kupungua asubuhi picha iliyobaki ilikuwa ni uharibifu mtupu na tope zito kila mahali ukiacha funzo kubwa la namna nguvu za asili zinavyoweza kubadlisha maisha kwa sekunde chache tu.

Chakula kikibaki akipotei bure kwangu. Bale kinapata maisha, mengine kupitia mbinu, e izi ambazo nitazieleza. Mbinu ya kwanza ni kuhifadhi kwenye Jokovu au frija. Chakula cha ziada kinapo kinapo kinapoa kwanza kabisa kabla ya kukimbizwa kwenye vyombo safi vya plastiki vyenye vifuniko vizur na kuwekwa kwenye friji ili kulinda ubora wake kwa ajili ya siku inayofuata. Njia ingine ni kugeuza kuwa chakula kipya, upcycling. Mchele ukibaki huwa naugeuza kuwa pilau ya kukaanga, wali wa kukaanga na mayai siku inayofuata. Wakati mboga za ziada zinatumika kama msingi mzuri wa kuongezea ladha kwenye mapishi ya mulo ujao. Ingine ni kuongeza ladha mpya ili kuepuka ku kuch kuchoka kula kitu kile kile kwa wakati mwengine naongeza viungo vipya vituungu saumu, au mboga ma mpya wakati wakukipasha ili kiive, upia kionje kama chakula kipia kabisa. Ingi ingine nik njia ingine ni kugawa majiranji. Chakula kikiwa kingi, kiasi ambacho siwezi ku kumaliza pekee yangu, huwa nawapa majirani zangu, marafiki wakaribu ili nao wafuraie badala ya kukiacha kiaribike tu, kwangu.

Kuna siku moja nilijikuta nimekwama katikati ya jiji na mvua kubwa ghafla ilianza kunyesha wakati nikiwa sina hata mia mfukoni na na mbali na nyumbani nilikuwa nimesimama chini ya mwembe Nikiloana huku nikiwaza nitafika vipi kwetu wakati huo abiria wote walikuwa wakigombania magari ya bei ya juu na foleni ilikuwa imesimama bei ilikuwa imeongezwa mara dufu kwa ufupi bila kutarajia mtu mmoja ambaye nilikuwa namfahamu kwa salamu tu za mtaani alisimamisha gari lake dogo pembeni yangu akashusha kioo na kuniita kwa sauti ya kuchangamka Kaka njoo bila hata ya mimi kujieleza shida zangu aliniambia ingia ndani haraka utapata homa hapa Aliendesha mpaka mpaka karibu na mlango wangu wa nyumba na nilipotaka kumpa shukrani za pesa ya mafuta alikata kata kata huku akisema maisha ni kusaidia tuko lile Tukio lile liliniacha na mshangao mkubwa na likabadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu ukarimu wa watu wa kawaida mtaani.

Teknolojia imebadilisha kabisa mtiririko mzima mawasiliano na jinsi watu wanavyo ungana mtaani. Ikileta wa mapinduzi makubwa yenye pande mbili. Pande ya kwanza ni kasi na upatikanaji wa haraka.zamani ilikuwa lazima kusubiri barua au kupanga foleni kwenye vibanda vya simu ilikusikia sauti ya ndugu au rafiki. Sasa hivi ujumbe mfupi au simu ya video inavuka mitaa na mabara kwa sekunde chache tu. Jambo linalofanya uhusiano ukae karibu kila wakati Kwa upande mwingine Flip of the coin kupungua kwa mazungumuzo ya ana kwa ana Licha kuunganisha watu mtandaoni teknolojia imepunguza zile story za vijiweni na kukutana ana watu wengi sasa wanachagua kuangalia vio vya simbadalea kutazamana machoni hata wakiwa kwenye meza moja uRaisi wa kupata habari za kupata habari na makundi Sasa ni raisi kuunda, vikuundi vya familia, kazi au marafiki, wamtaani, kusambaza taarifa kwa wakati mmoja Jambo amablo linafanya uratibo mambo kuenda mbio sana Kwa ujumla teknolojia imefanya mawasiliano kuwa mepesi na ya haraka zaidi Lakini wakati mwingine imepunguza ule ukarimu, wasili na joto la kukutana ana kwa ana.

Maneno ya kuharakisha yanatumika kwenye mazungumzo ya kila siku kuonyesha uharaka na kuchangamsha shuguli ako kusisitiza kufanya jambo bila kupoteza mda Apo niko na maneno kadhaa za kuharakisha ya kwanza ni haraka hii ni ile neno la kawaida zaidi linalo tumika zaidi kuelekea kwenye kitendo Kinachotakiwa kufanyika bila kuchelewa Mara nyingi huambatana na msisimuko au hofu ya kuchelewa kama vile fanya haraka utachelewa safari Hii ni mfano, ingine ni upesi, neno hili lina asili ya kiswahili sanifu na linamwachia kufanya jambo kwa uwepesi au kwa kazi zaidi kuliko kawaida, lina maanisha ufanisi, wa kukamilisha kazi bila kukawia Kwa mfana njoo upesi, kuna mambo yanachemka, hii ni ingine ya tatu ni chao chao, hini neno la mtaani, ambalo linatowa msisimuko wa haraka zaidi na kwa mara moja linaonyesha kwamba kitendo kinatakiwa kufanyika papo hapo bila kuweka udhuru au kusubiri kama vila niletee hio chai chap chap Nina haraka za kutoka.

Siku ninayopenda zaidi kwa mwaka ni naeza sema ni siku ya krismasi. Ambayo uleta msisimuko wa pekee na mabadiliko makubwa ya mdundo wa maisha. Mtaani hapo ndipo familia na marafiki hukusanyika pamoja kusherehekea upendo na amani. Za baraka mwaka mzima kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu kristo. Maandalizi huwa mapema kwa kununua vyakula vizuri, kupamba nyumba na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa ajili ya siku hio. Siku yenyewe ya Christmas uanza asubuhi na ibada ya shukurani kanisani ambapo watu uvaa nguo mpya mpya na kusalimia kwa nyuso za furaha na tabasamu tele. Baada ya hapo shughuli ukuwa uhamia kwenye chakula cha pamoja vyakula vya asili kama wali mwingi nyama ya kuku au ngombe na vinywaji baridi kuandaliwa kwa wingi ili kushirikiana na ndugu, majirani na marafiki Uliotembelea watoto. Watoto pia huwa na kwanza watoto huwa kwenye mstari wa mbele kucheza na kufurahia zawadi huku mziki laini Ukisikika kila upande kelele cha siku kuu hiyo sio tu kula na kunywa bali ni ile Hali ya joto ya kifamilia na kuwakumbuka wale wenye maitaji kupitia msaada na kushirikiana ni siku inayokupa nafasi ya kusahau mishemisho ya yote ngumu ya mwaka mzima na kupumzika kwa amani.

Filamu au tamthilia ninapenda na kuirudia mara nyingi ni ile inaitwa games of Thrones ingawa ni mfulizo ama kwa kizungu kinaitwa series ni filamu ya saa mbili ni kazi ya sanaa ambayo inaweza kuiangalia tena na tena bila kuchoka Kwa sababu ya kuirudia filamu hii mara kwa mara ni sababu inasuka kwa ustadi mkubwa mfumo wa siasa za madaraka mikakati na kikatili ya kuwania viti na michezo ya akili ya kijamii inayofunua tabia halisi za binadamu wakati wa shida na njaa ya utawala kila mara unapoitazama upya unagundua vidokezo vidogo na undani wahusika ambao hukuviona kwenye awamu ya kwanza tukio ninalolikumbuka kwenye filamu hio kuna hii tukio linalokaa kichwani kwangu mwangu Kila wakati ni ule ushauri kwanza uliotolewa na serial for air kwa ayra stark kwa wakati alifundisha upanga alimwambia aje what do we say to the god of death na jibu likakuwa not today iyo jibu na swali limekaa kwenye akili yangu kwa miaka na miaka na yeah imekaa kwa miaka na miaka na kila wakati na napotazama filamu hiyo halinitoki kabisa.

Malipo ya simu mkono katika maisha ya mtaani yamerahisishwa sana kwa sababu ya kila kitu kinalipwa kwa njia za simu kama vile mpesa. Hapa kuna namna tofauti ambazo unaeza tumia ama kuhusu mfumo wa ulipaji kutumia mpesa. Kwanza ni jinsi ninaavyolipa. Kila kitu kuanzia bili za umeme maji kununua bidhaa madukani mpaka na ule usafiri kinapitia kwenye simu kupitia mfumo wa lipa na mpesa. Kutumia neno la biashara au namba za huduma unachofanya ni kuingiza namba kiasi na namba ya siri na hapo hapo mwala umekamilika bila kusumbua na change Ninapolipa pia natumia njia hii kila mahali kwenye maduka makubwa masoko madogo ya mtaani na kwa wachuuzi wa pembeni ya barabara na hata kwenye kulipia huduma za mtandaoni karibu kila mfanyibiashara siku hizi ananamba ya malipo kiasi ninachoamini naamini mfumo huu kwa asilimia kubwa sana kwa sababu ya kasi na usalama wake Hakuna usumbufu wa kubeba mabegi ya pesa taslimu au kupoteza muda kusubiri change liche ya kuwepo kwa changamoto za mara kwa mara kama mtandao kusimama ama makosa madogo ya kutuma fedha kwa namba ambayo urahisi na uharaka wake unaufanya uwe ndio mtindo mkuu wa maisha ya kila siku.

Shughuli ninayapenda na yenye mvuto mkubwa kwangu ni kusoma na kutafakari vitabu vya sayanzi na mabadiliko ya viumbe hai, as in evolutionary biology na historia ya binadamu. Hii inaituwa archaeology. Kujitupa kwenye ulimwengu huo kuna nipa nafasi ya kwelewa kwa undani. Nijinzi tulivyo fika hapa tulipo na mifuma ya ya asili ya inavyo fanya kazi na tabia za kibinadamu kupitia miaka mingi historia. Nishughuli inayefungua akili na kuleta mtazamo mpana sana juu ya maisha.

Wazia wenye afya njema wanawakilisha ushaidi hai wa uvumilivu na hekima ya asili. Kuwaona wakitembea kwa utulivu na nguvu za kutosha, licha umri mkubwa kuna vutia sana. Ikinionyesha kuwa mwili, una uwezo mkubwa wa kujitunza ukipewa heshima inavyo stahili. Siri yao kuu inatokana na mchanganyiko wa nidhamu ya lishe ya asili ambapo wengi wawo wamekula vyakula visivyo sindikwa kwa kemikali na kufanya kazi za mikono tangu jana wawo Zaidi ya haya, wana amani kubwa ya moyo na wajasongwa na pupa ya kutaka dunia yote iwe yao wakati moja wanajua kupokea maambo jinzi yalivyo na kuwacha yasiyo na maana yapite Atimae wanajihusisha na jamii yao na kuwa na shuguri inazowapa sababu ya kamuka kila asubui Kwangu mimi siri yao kubwa si dawa za ajabu bali ni kuhishi kwa usawa kupunguza misongo isio ya lazima na kufunga manisha mwili na akili katika mtiriko utulifu wa asili.

Majengo ambayo nimeza kutembelea ni jengo la kizamani ambae nimetembelea ni Fort Jesus. Fort Jesus ni moja ya majengo ya kistarehe. Ni unzito mkubwa yanayebeba simulizi nzito ya pwani ya afrika ya mashariki lilopo mombasa. Nilipata nafasi ya kutembelea ngome hii iliajengwa na woreno mwaka wa mwaka wa 1500 kwa lengo la kulinda bandari na kuthibiti biashara ya bahari hini. Nilevutiwa sana na muundo wake wa mawe ya matumbawe wenye umbo la askari aliyelala kutembea kwenye ukuta za kenene na kuona mizinga ya kale kulinipa hisia za kusafiri kupitia wakati adi kwenye kipindi cha vita vikali na mzingiro uliwa ndumu kwa miezi mingi kati ya wareno na waraabu wa omani Kila kona ya jengo linasimulia hadithi ya ujasili mateso na mabadiliko ya madaraka yaliyounda utamaduni wa kipekee wa pwani. Sasa eneu hili limetangazwa kuwa uraidi wa dunia na UNESCO na kugeuzwa kuwa makumbusho yenye, mabaki ya meli, zilizozama na silaha za kale. Kwangu mimi kushuhudia fort Jesus kwa macho yangu kulifanya historia ma baharia na wafanyibishara wa zamani kwa hai Nakunipa mtazama mpano kuhusu jinsi zamani zilivyojengwa sasa.

Kati ya bahari na milima mimi napenda zaidi kuenda kwenye mili milimani, kwa sababu mazingira yao yanatoa utulivu wa kipekee na hewa safi ambayo huwezi kuipata kwenye pilka pilka za maji ya kawaida. Kila ni napo panda milima najikuta nikipata nafasi nzuri ya kutafakari mambo yangu kwa kina huku nikisikiliza sauti za asili ambazo husaidia sana kuondoa wa msongo wa mawazo na kuleta amani ya kweli moyoni. Aitha, safari ya kueleke kileleni inakuja na changa moto zake za kipekee zinazo jenga uvumilivu na nidhamu ya ndani Kwani inakulazimu kusonga mbele hatua kwa hatua bila kukata tamaa hata pale mwili unapochoka mandhari ya juu kabisa ya milima inatoa mtazamo mpana na kuvutia unao mfanya mtu ajisikie mdogo mbele ya maumbile ya makubwa ya ulimwengu Jambo linalo fanya uzoefu huu kuwa wenye thamani kubwa kwangu kila wakati.

Kwangu mimi uaminifu unamaana kubwa zaidi ya kusema ukweli tu ni msingi mkuu unaoshikilia uhusiano wote wa dhati kati ya binadamu. Ni ile hali ya mtu kuonekana na kutambulika kwa matendo na maneno yake kuwa ya natabirika ya kweli na yenye kufuata msingi ya haki hata pale ambapo hakuna mtu anayemuangalia au kumchunguza. Uaminifu unajumuhisha mambo kadhaa ya msingi ya kwanza ni kushika ahadi. Kutimiza kile ulicho sema utafanya na kama mambo yame haribika kuwa wazi mapema badala ya kuficha ukweli. Kingine ni kutenda haki gizani kuwa na msimamo ule ule wa kimaadili hata ukiwa pekee yako bila kuhitaji sifa au hofu ya kuadhibiwa ndipo ufanye jambo lilo sahili. Lingine ni ukweli wa moyoni kutakuwa na surambili kuwa mtu ambayo maneno yake ya nawakilisha kile kilicho ndani ya moyo wake bila unafiki au hila za siri bila uaminifu, jamii na mahusiano huanza kumomonyoka kwa sababu hofu na mashaka uchukua nafasi ya amani na usalama wa kihisia.